Vilei ninavyofanya ili kushirikiana na timu ya kwanza nawasikiliza wenzangu kwa makini. Kila mtu ana wazo au mchango wake. Hivi kusikiliza kunanisaidia kuelewa mawazo tofauti na kufanya mamuzi bora. Ya pili nawasiliana waziwazi hutoa maoni yangu kwa heshima na uwazi na pia huuliza maswali pale nisipoelewa ili kuepuka mkanganyiko. Ya tatu naheshimu majukumu ya kila mtu kwenye timu. Kila mwanatimu ana kazi yake hivyo kushirikiana vizuri kuna maanisha kufanya sehemu yangu kwa wakati na kusaidia wengine inapohi itajika. Ya nne natoa ushirikiano na msaada. Nikiona mwanatiimu ana changamoto najitolea kumisaidia ili kazi isonge mbele kwa pamoja. Ya mwisho nakubaliana maoni na marekebisho. Hii hunisaidia timu kujifunza, kuboreshe utendaji na kufikiria malengo kwa mafanikio. Kwa ujumla ushirikiano mzuri wa timu hutegemea mawasiliano, heshima, na kufanya kazi kwa moyo mmoja.

Kwa kawaida ninalala masaa sita hadi nane kila siku. Kulingana na shughuli za siku hiyo, kulala masaa haya kunahakikisha kwamba mwili wangu na akili hupumzika kikamilifu. Usingizi wa kutosha husaidia kuimarisha kumbukumbu, kuongeza umakini na kuboresha uwezo wa kujifunza. Jambo muhimu hasa kwa masomo au kazi sa kila siku. Kabisa, nafuata ratiba ya kulala na kuamka, ninalala mapema usiku kawaida kusznguka. Saa tatu au saa nnne na kuamka mapema asubuhi. Hii, inasaidia kudumisha nidhamu ya mwili kuhakikisha siku yangu inanza kwa nishati na hali. Wakati mwingine, kama nina shughuli nyingi au maandalizi ya mitiani, masaa ya usingizi hupungua kidogo labda ninaamka. Saa kumi na moja au saa kumi na mbili. Hata hivyo najitahidi kupumzika baadaye kwa usingizi wa mchana au kulala mapema ili mwili isipate uchovu wa kudumu. Pia kulala masaa ya kutosha kunasaidia afya kwa ujumla. Punguza mkazo kuimarisha kinga ya mwili na husaidia katika ukuaji na mguvu za mwili. Kwa kifupi, kulala ni kifaa muhimu cha afyana utendaji bora si tu kwa mwili, bali pia kwa akili na hisia.

Dio, napenda sana mziki wajadi, kwa sababu unasifa sakipeke ambazo asipatikani kwenye haina nyingine sa mziki. Kwanza, unachanganya istoria na tamaduni za jami zetu. Kira wimbo wajadi, unadithi, methali au meza saki jami sinasofudisha madili, ekima na mira ya samani. Ukiusikiriza unajifunza juu ya maisha ya mababu wetu na njia walizo zitumia kushirikiana na kusherekea. Yapiri, muziki wajadi unatoa burudani siona kifani. Midudo yake goma ara za kienyeji. Kama kengere, marimba, kinanda, hau dramu. Uchanganya sauti na mwendo unaowafanya mdu kujawa na fura. Kushangiria au hata kutafakari. Hii inafanya muziki wajadi kuwa burudani ya kipeke. Na inyisia sakweli. Ya tatu, muziki wajadi unahimiza mshikamano wa kijami. Maranyingi utumika kwenye sheree, harusi, shuguri sa kijami. Au hata mi kutano ya jami watu ulaum pamoja, wanacheza na kuimba. Jambo linarofudisha mshikamano, ushirikiano na mshikamano wa kijami. Saidi, muziki huu unatunza utamaduni urithi wa jami. Ukiusikiriza unapata eshima kwa istoria na maisha ya mababu. Na unaherewa mira na testuri ya bazo simerithiwa vizazi ya adi vizazi. Hivyo, sio burudani tuu bali pia chanzo cha edimu na uelewe wa maisha ya kale. Kwa kifupi, napenda mziki wa jadi kwa sababu unanifurahisha, unanifudisha, unanifanya nihisi sehemu ya jamii yangu Na kuhimiza kuheshimu utamaduni wa mababu zetu.

Dio, ninaishi mahali nilipo zaliwa, na hili linafaida nyingi kwangu, kwanza ninahisia ya amani na usalama. Mahali nilipo zaliwa ni mahali ninafamilia yangu, marafiki wa mda murefu na majirani nayo wajua vizuri. Hii inafanya maisha yangu ya kila siku kuwa laisi. Kwa sababu nina msaada wa kalibu wakati wa wote nina poitaji na nina uwakika wa kuungana na watu ninaowajua. Ya piri, kuishi hapa, kuna nisaidia kudumisha tamaduni, mira na desturi niriosadiwa nazo. Na fahamu shele tamaduni sa familia na mira sa jamii yangu. Hivyo kushiriki na kusherekea kuna kuwa laisi na kuna fulaisha. Tatu, kuishi maali niposaliwa kuna nifanya, nijisikie nyumbani kweri. Na furaia kusunguka mtaa wangu, mashure niliyokuwa nikiwa mdogo, seemu sa michezo, na maeneo ninayopenda. Hii, nitafauti na kuishi maali pengine ambapo kila kitu nikipya na unahitaji kuzoeya. Ingawa kuna changamoto kama upunguvu wa furza au uduma furani faida ya kuwa karibu na familia marafiki na istoria yangu ya maisha ni kubwa sana. Kwa hivyo, kuishi mahali niliposariwa kuna nifanya ni hisi kuwa sehemu ya jamii yangu na kunipa fulaa ya kweli.

Kushughulikia mabadiliko kazini ni muhimu kwa kila mfanya kazi. Kwa sababu kazi hubadilika kila wakati kutokana na teknolojia mpya. Sera za shirika au malengo mapya hapa ni hatua za jinsi mtu anavyoweza kushughulikia mabadiliko haya. Ya kwanza kukubali mabadiliko kwa mtazamo chanya badala ya kupinga au kuogopa mabadiliko mtu anaefanikisha kazi hupokea mabadiliko kama fursa ya kujifunza na kuendeleza ujuzi. Kukubali mabadiliko husaidia kupunguza msongo wa mawazo na hofu ya kupoteza kazi h au nafasi. Ya pili, kujifunza na kujiandaa mabadiliko mara nyingi yanahitaji ujuzi mpya au mbinu mpya za kazi. Mfanya kazi hujipanga kwa kufanya mafunzo, kusoma nyaraka au kuuliza maswali ili kuelewa mabadiliko na kutumia mbinu mpya kwa ufanisi. Ya tatu, kushirikiana na wenzako kushughulikia mabadiliko kwa ufanisi, unahitaji kushirikiana na team. Wakati wenzako wanashirikiana mawazo, kusaidiana na kufanya kazi pamoja. Mabadiliko hufanikishwa kwa urahisi bila migongano. Ya nne, kutoa maoni na suluhisho badala ya kulalamika, mfanyi kazi anapaswa kutoa mapendekezo au suluhisho pake anapokumbana na changamoto za mabadiliko hii hunisaidia kuboreaha mchakato wa kazi na kuonesha kuwa mtu ni mchapakazi na mtatuzi wa matatizo ya tano ninahudumiaha motisha na udhubutu. Mabadiliko mara nyingi huleta changamoto na wakati mgumu. Kushughulikia mbadiliko kunamaanisha kuwa msukumo, motisha na udhubutu. Hii inanisaidia mtu, inanisaidia kushughulikia kazi kwa bidii na kuwahamasisha wenzangu. Ya sita, ninafuatilia matokeo na kujirekebisha baada ya kushughulikia mabadiliko ni muiumu nifuatilie matokeo ili kuona kama mabadiliko haya yamefanikiwa au kuna marekebisho yanayohitajika. Hii inanisaidia kuboresha mbinu na kufanya kazi iwe rahisi siku zijazo. Kwa kifupi, nina shugurikia mabadiriko kasini. Situ kukubali, bari ni kujifunza, kushirikia na kutuasuruhisho kudumisha mutisha na kufuatilia matokeo. Hii unisaidia kuongeza ufanisi, kubolesha kazi za timu na kufanya mabadiliko yawe chanya kwa shirika na mfanya kazi mwenyewe.

Ninapendelea kuwasiliana ana kwa ana ama uso kwa uso. Kwa sababu hii ni njia bora ya kuelewa kwa undani, hisia na mawazo ya mwenzangu. Wakati wa masungumzo ya ana kwa ana ninaweza kuona mimikio ishara za uso, sauti na lugha ya mwili ambayo hutoa maana zaidi kuliko maneno ya nyewe tu hii inasaidia kuepuka mkanganyiko au tafsiri zisizo sahihi na kufanya mawasiliano kuwa ya wazi na yenye ufanisi zaidi mawasiliano ya ana kwa ana huhimiza uhusiano mzuri. Inaunda ukaribu na kuaminia kuaminiana kati yangu na mtu mwingine. Jambo ambalo ni muhimu hasa pale tunaposhirikiana katika kazi shule au jamii. Inaonyesha heshima na kuonyesha kwamba mtu mwingine anathaminiwa. Jambo ambalo huimarisha mshikamano wa kijamii ingawa napendelea ana kwa ana, pia napokea mawasiliano kwa njia ya simu au ujumbe mfupi pale mtu yupo mbali au hali haiwezi kuruhusu kukutana uso kwa uso kwa njia hizi bado ni muhimu kuhakikisha maneno ni wazi heshima inadumishwa na ujumbe unaeleweka vizuri. Kwa kifupi, napendelea kuwasiliana kwa njia ambazo, zinasaidia kuelewa hisia na maana vizuri. Kuinua, mahusiano na kuimarisha kuaminiana yanafanya mawasiliano kuwa wazi huru na yenye heshima. Ina heshima kwa watu wote wanaoshirikiana mawasiliano.

Mimi napendelea mahali kimya kwa sababu mahali pakimya ni tulivu na hutoa nafasi ya kuzingatia vizuri mawazo na kufanya kazi kwa umakini. Wakati mtu yupo mahali tulivu akili inakuwa huru kushughulikia masuala muhimu kusoma au kufanya majaribio. Bila kusumbuliwa na kelele za jirani au watu wengine zaidi mahali pakimya hunisaidia kudumisha nidhamu na mipangilio. Hii ni muhimu sana pale mtu anapojifunza au kufanya kazi zinazohitaji umakini kwa sababu kelele nyingi huchangia mkanganyiko na kupoteza muda. Pia mahali tulivu huongeza umakini na ufanisi lakini inakuwa huru, chunguza tatizo, kupanga suluhisho na kutimiza majukumu bila mshikamano wa sauti zisiso hitajika, kwa mfano katika maabara, darasa au chumba cha kusomea kimya hunisaidia mtu kufanya vizuri zaidi kuliko kelele zinazomvuruga. Kwa kifupi napendelea mahali pakimya inaonyesha napendelea utulivu, nidhamu, umakini na ufanisi wakati wa kufanya kazi kujifunza au kuzingatia mambo muhimu.

Napendelea kuwasiliana wafanya kazi wenzangu kwa njia ya heshima uwazi na yenye uwazi. Baadhi ya njia ninazotumia kuwasilia na nazo ya kwanza ni ana kwa hana. Napenda kusungumza na wenzangu moja kwa moja hii na nirahisisha uwele lewa waharaka kwa sababu naona uso, sauti na ishara za mwili ya ambazo zinanisaidia kuelewa hisia na maana ya ujumbe. Ya pili, kwa maandishi hausimu. Wakati wenzangu wapo bali, hausiraizi kukutana na wao. Napenda kutumia baruapepe, ujumbe mfupi ausimu. Hii usaidia kufahamiana haraka na kwa kikisha taarifa zina wafikia wote kwa usahihi. Ya tatu, kuwa sikiriza kwa makini. Mawasiliano bora, haya usianitu na kuzungumza. Bali pia kusikiliza wenzangu kwa makini. Hii usaidia kuelewa mawazo yao, hisia na matatizo wanayo kabiliana na ayo. Ya nne, kwa heshima na utulivu. Na heshima wenzanguwa kuzungumza kwa heshima bila kejeri au kelele nyingi. Hii huimarisha mshikamano na kuondoa migongano kazini. Ya tano, kutowa maoni na suluhisho kwa njia heshima nikitoa hoja au mapendekezo hufanywa kwa njia yenye heshima na kujenga mazungumzo yenye manufaa badala ya kugongana au kubishana. Kwakifupi na pendelea ma wasiliano wazi yenye shima na ya kushirikiana ya nayosaidia kufanya kazi kwa ufanisi na kuimarisha mshikamano wa timu.